Laa, siishi ambapo nilipo zaliwa, lakini nilizaliwa katika kijiji ki dogo kilicho po inchini Kenya, mahali palipo jaa utulivu na mshikamano wa watu, eneo lilikuwa na mazingiza ya asili kama mashamba ya kijani, miti mingi na hewasafi, nililelewa katika familia kawaida iliyo thamini, maadili mema, eshima na bidii, kuwa kwangu hapo kulinifundisha umuimu wa kushirikiana na wengine, kusaidiana na kuthamini utamaduni wa jamii mahali nilipo zaliwa limekuwa sehemu muhimu sana kwa maisha yangu kwa sababu ndiko niliko jenga msingi watabia na mtazamo wangu kuhusu maisha.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha dhamani sana kwangu, ingawa si lazima kiwe na dhamani kubwa ya kifedha. Kitu hicho ni kumbukumu muhimu ninahusiana na maisha yangu, kama vile picha za familia au zawadi niliopata kutoka kwa mtu ninayempenda sana. Kitu hiki hunikumbusha historia yangu, watu muhimu katika maisha yangu, au matukia yaliyonijenga kuwa nilivyo leo. Nikitunza kwa uangalifu mkubwa kwa sababu kina dhamani ya kihisia na hunipa faraja na motisha kila ninapukikumbuka.

Hali ya hewa ya wastani hasaa wakati ambapo siyo jua kali wala baridi kali. Hali ya hewa enye upepo muanana na joto la kiasi unifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Pia napenda sana wakati wasubu ya ojioni ambapo hewa ukua safi na tulivu. Hali unipa nafasi ya kufanya shuguli zangu kutulivu, kutrafakari na ata kupumzika vizuri. Kujumla hali ya hewa ya wastani hunifanya nijisikie vizui kimwili na kiakili na unipa amani moyoni.

Harufu ya asiri, asa harufu ya miti na udongo baada ya mvua kidogo, harufu ambao huleta hisia ya utulivu na uhai. Harufu ya maua kama vile waridi na manuki pia hunifanya nijisikie furaha na utulivu. Kwani zinanukia kwa upole na kunikumbusha uzuri wa mazingira. Pia napenda harufu ya chai au kahawa inapo pikwa. Kwani huniletea hisia ya faraja na kuanza siku kwa nguvu na amani. Kwa kifupi ya harufu zinazopenda ni zile zinazoongeza hisia furaha, utulivu na kuba kukaribisha maisha kwa raha.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza mambo mapya na kurahisisha maisha ya kila siku. Teknolojia mpya hunisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Pamoja na kuwasiliana vizuri na watu wengine. Pia hunipa maarifa mpya kuhusu dunia ya kisasa na maendeleo yananayoendelea kila wakati. Ingawa wakati mwingine teknolojia mpya inaweza kuwa changamoto mwanzoni, huwa na jitahidi kuizoea kwa sababu na juwa inamanufaa mengi katika maisha sasa na yabadae.

Napendelea zaidi kiteada kizuri chenye laini ya wastani ambacho si kigumu sana wala si laini kupita kiasi. Kitanda chaaina hii unifanya nijisikie uru na kustarahe ni napo lala. Huku kisaidia mwili wangu kupata makao mzuri. Pia unisaidia kulala usingizi mzito na kwa muka nikiwa nimepomzika vizuri. Kwa maoni yangu, kutanda kizuri ni kinamchango mkubwa katika afya ya mwili na akili Kwani usingizi umzuri uleta nguvu na umakini katika shuguli ya kila siku.

Ndiyo, napenda kupigia picha kwa sababu hunipa nafasi ya kuhifadhi kumbu kumbu za matukio muhimu katika maisha yangu. Kupiga picha hunisaidia kunasa nyakati za furaha, maeneo mazuri na watu ninaowapenda. Ili niweze kuzikumbuka badaye. Pia unifanya nione dunia kuwa mtazamo tofauti, ninazingatia uzuri wa vitu vidogo ambao mara nyingi watu hupuuza. Kwa upande wangu, kupiga picha si burudani tu, bali ni njia ya kueleza hisia na kuhifadhi historia ya maisha yangu.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na lilikuwa tukio lenye kumbu kumbu nzuri sana. Tamasha hilo lilikuwa limejaa watu wengi waliokuja kufurahia muziki na burudani. Nilifurahia sana kuona wasanii wakitumbuiza, moja kwa moja, jukwaani, pamoja na kuimba nyimbo nilinizozoea, nikiwa pamoja na mashabiki wengine. Mziki mwanga wa taa na shangwe za watu vilileta hali ya furaha na mshikamano. Uzoefu ulinipa furaha kubwa na ulinifanya nitambue nguvu ya muziki katika kuunganisha watu na kuleta hisia pamoja.

Ningependa kuona maendeleo makubwa katika jamiya, saa katika maneno ya naogusia maisha ya kila siku ya watu. Kwanza ningependa kuona kuboresho kwa elimu ili kila mtoto wapate elimu bora itayo msaidia kujitegemea na kuchangia maendeleo ya taifa. Pili, maendeleo katika sekta ya afya ni umuhimu sana kwa kukikisha uduma za afya zinapatikana kwa uraisi na kwa garama nafuu kwa watu wote. Pia, ningependa kuona maendeleo ya miundo mbinu kama barabara, majisafi na umeme. Kwani haya huraisisha maisha na kuchochea shuguli za kiuchumi Zaidi ya haya ningependa kuona jamii ikimarishwa zaidi kuhusu umoja, usawa na kuhishi kweshimiana Hili watu waishi kwa amani na mshikamano Kwa jumla maendelewa ninaotamani ni hali atakainua maisha ya watu na kuleta ustawi kwa kudumu katika jamii.

Napenda kunywa kinywaji cha baridi kama juisi ya matunda asilia, hasaa juisi ya embe au chungwa. Kinywaji hiki huniburudisha na kunipa nguvu, hasaa wakati wa jua kali au baada ya kufanya kazi ngumu. Pia napenda kwa sababu ni chenye afya na husaidia kuupa mwili wangu vitamini muhimu. Wakati mwingine, mimi hufurahishwa kunywa soda baridi lakini kwa kiasi. Kwa sabbau napendelea zaidi vinywaji ambavyo hunisaidia afya yangu.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu ni njia nzuri ya kuonyesha ubunifu na hisia zangu. Ninapochora au kupaka rangi, hujisikia huru na mwenye utulivu kwani hunisaidia kuondoa mawazo na msongo wa mawazo. Pia hunipa nafasi ya kutumia mawazo yangu kwa kina, kuchanganya rangi mbalimbali na kuunda picha zinazoonyesha kile kilicho moyoni mwangu Kwa upande wangu, kuchora na kupaka rangi ni si burudani tu, bali ni njia ya kujifunza, kujieleza na kufurahia sana.

Hiyo, ninajitahidi sana kugawa taka zangu kwasababu ni njia ya kusaidia kulinda mazingira. Kwa kawaida, hutoa taka za kioo, plastiki, karatasi na taka za kikaboni kwa makundi tofauti. Taka za kikaboni hupandishwa au kutumika kama mbolea huku zile za plastiki au chuma hupelekwa kwenye vituo vya kuchakata tena. Kwa njia hii, ninahakikisha kua kila kitu kinatumika vyema na kupunguza uchafuzi wa mazingira. Pia kugawa taka hunifundisha nidhamu na uajibikaji kwa mazingia, Jambo ambalo ni muhimu kwa ustawi, wa jamii na vizazi vijavyo.

Kitabu ni nachopenda zaidi ni Alchemist ya Paulo Coelho. Napenda kitabu hiki kwa sababu kinanifundisha umuhimu wa kufuata ndoto zangu na kuamini katika nguvu zangu binafsi. Hadithi hii ni mchanganyiko wa hadithi ya kifahari, historia na mafundisho ya maisha ambayo hutoa mafunzo ya kipeke, kuhusu maisha na mchakato wa kufanikisha malengo Mheshimiwa mkuu mhusika ninayependa zaidi ni Santiago. Mtungaji mdogo anefuata ndoto yake na kupata hazina. Napenda Santiago kwa sababu ni jasiri, mwenye subira na udhubutu kufuata kile anachokiamini licha ya changamoto anazokutana nazo. Tabia yake huniachia mskumo wa kukua thabiti na kuamini ndoto zangu binafsi. Nilipata ushauri wa kusoma kitabu wiki kutoka kwa mwalimu wangu wa fasihu shuleni.Alieleza jinsi kitabu hiki kilimpa mtazamo mpya kusumesha na kumfanya, kufahamu kuwa ndoto zote zinaweza kutumia ikiwa tutazitufuata kwa moyo wote. Hakika ningependa kusoma kitabu kingine cha Polkol Hel Asa Brida. Kwani napenda mtindo wake wakunganisha mafundisho ya maisha hadithi za kuvutia na hisia za kina. Ninaona kusoma vitabu vyake ni njia ya kupata hekima, mskumo na pahali ya kujeleza kiroho na kia kivu.

Ndiyo ninakumbukumbu moja ya kutisha ambao sikuweza kusahao kwa muda mrefu. Ilitokea nilipokuwa mdogo na kulikuwa na ajali ndogo ya magari karibu na mahali tulipoishi. Sauti ya honi na magari yakikimbizana kwa kasi pamoja na watu wakilia na kukimbia ilinifanya nihisi hofu sana. Hata baada ya tukio hilo, siku chache nilihisi wasiwasi kila niliposikia sauti za magari au wakati nilipokuwa karibu na barabara kubwa. Kumbu kumbu huyu ilinifundisha umuhimu wakukuwa makini kuzingatia usalama na kutokuwa na hofu ya kujifunza kutoka kwa matukio magumu. Ingawa ilikuwa tukio la kutisha pia ilinifundisha kudhamini maisha na kuwa makini kila wakati.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu hunipa furaha na utulivu wa moyo. Kufanya kazi bustani unifanya ni jisike karibu zaidi na mazingira asili huko ni kiona matokea juhudi zangu polepole. Napenda kupanda maua mboga au miti midogo ya kuitunza adikwe vizuri. Kulima bustani hunifunisha subira, wajibikaji na umuhimu wa kutunza mazingira. Pia hunisadia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa afya njema kupitia kufanya mazoezi mepesi ya kimwili. Kwa ujumla bustani ni sehemu ninayopenda sana kwa sababu hunipa amani na kunikumbusha vizuri kuhusu maisha ya asili.

Programu ya simu ninayopenda kila siku ni Whatsapp kwa sababu huniruhusu kuwasiliana kwa urahisi na marafiki familia na wezangu. Kupitia Whatsapp nimeweza kutuma ujumbe mfupi, picha, video, sauti na hivyo kubaki karibu watu muhimu katika maisha yangu. Pia mara nyingi hutuma programu mimi kushiriki habari muhimu kupanga mikutano na kuzungumza kuhusu maswala ya kila siku. Ni programu ambayo hunisaidia kudumisha uhusiano na marafiki kwa haraka na ufanisi. Huku ikinifanya nijisike karibu na wale ninawapenda ata ikiwa tupo mbali kijografia.

Napendelea zaidi upepo wa kawaida kuliko kutumia Ac, upepo wa asili hunipa hisia ya utulivu na hunifanya nijisikie huru zaidi. Hasa wakati wa jioni au asubuhi pia hewa ya kawaida huwa safi na hunifanya nipumue kwa raha ingawa Ac ni nzuri wakati wa joto kali, mara nyingi hunifanya nihisi baridi kupita kiasi au kukosa hewa ya asili Kwa hiyo upande wangu upepo wa kawaida ni chaguo bora kwa sababu hunipa faraja na afya nzuri.

Mara nyingi wikendi ninapendelea kutumia muda kupumzika na kufanya shughuli zinazonifanya nijisikie vizuri. Kwa kawaida huanza siku ya wikendi kwa kupumzika kidogo asubuhi kisha mara nyingine ninacheza na marafiki wa familia. Kwenda bustani au kutembelea sehemu za starehe Pia napenda kutumia muda kusoma vitabu, kuangalia filamu au kufanya shughuli za ubunifu kwa kuchora au kupaka rangi. Mara nyingine wikendi huwa nafasi nzuri ya kupanga maisha yangu ya wiki jayo kufanya kazi ndogo ndogo au kujitolea katika shughuli za kijami Kwa jumla wikendi ni wakati wa mchanganyiko wa burudani kupumzika na kujiandaa kiakili na kihisia kwa wiki mpya.

Napenda kucheza michezo ya video kwasababu hunipa burudani na kunisaidia kupumzisha akili baada ya shughuli za kila siku. Michezo ya video hunifanya nijisikie nimeingia katika dunia nyingine ambapo ninaweza kufikiria, kufanya maamuzi ya haraka, na kutatua changamoto balimbali. Pia hunisaidia kuboresha umakini na uwezo wakushirikiana na wengine, hasa pale ninapocheza michezo ya pamoja. Ingawa sipendi kutumia muda mwingi sana kucheza. Naona michezo ya video ni njia nzuri ya kujiburudisha na kupunguza msongo wa mawazo.

Mazoezi yangu ya kila siku ninahusisha mchanganyiko wa aina kadhaa. Kwa kawaida napenda kukimbia kwa muda mfupi kila asubuhi. Kwani kunanipa nguvu na kunifanya nijisikie macho na makini kwa siku nzima. Pia mara nyingine hupenda gym kufanya mazoezi ya nguvu kwa kuinua uzito au kufanya mazoezi ya viungo mbali mbali. Wakati mwingine pia napenda kucheza michezo ya mpira au michezo mwingine ya kikundi. Kwani hunisaidia kuwa na furaha na kushirikiana na wengine. Kwa wastani hufanya mazoezi takriban mara tatu adi mara nne kwa wiki ni ratiba ninao inayonipa muda wa kutosha kupumzika baina ya mazoezi ili mwili wangu upate nawafu na usiumie Ninapenda kufanya mazoezi asubuhi mapema wakati wa hewa safi na mwili bado hujachoka Kwani wakati huu hunipa hisia ya nguvu na motisha kwa shughuli za siku mzima Baada ya kufanya mazoezi ninajihisi vizuri sana kimwili na kiakili. Mwili wangu hunyooka, ninafurahia uchovu nzuri na akili yangu huinuka tulivu na makini zaidi. Mazoezi hunipa hisia ya afya, amani ya ndani na furaha ya kuwa na mwili na akili imara. Kwa hivyo, kwa upande wangu mazoezi si kazi tu, bali ni njia ya kuboresha maisha yangu ya kwa ujumla.

Kazi yenye wathamini zaidi ni ile inausisha kusaidia wengine na kuleta matokeo chanya katika maisha yao. Kwa mfano, kazi zinazohusiana na elimu, afya au uduma katika jamii, zina dhamani kubwa kwangu. Napenda kazi hii kwa sababu sii tu kwamba inanikilisha faida ya binafsi, bali pia inasaidia wengine kupata ustawi na furaha. Kwa upande wangu, kazi ni nayo dhamini zaidi pia ni ile inaonimiza kuwa mbunifu na mwenyebidii na mwenye nidhamu. Kazi kama hizi unifundisha subira, uwajibikaji na umuhimu wakufanya mambo kwa umakini. Kwakifupi kazi ninayo idhamini ni ile inayonipa maana, ufanya nione dhamani ya muda wangu na uleta faida kwa wengine pamoja na mimi.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Kwanza habari mtandaoni zinapatikana kwa haraka na mara moja unapopenda kujua matukio ya sasa. Huku pia ukipata vyanzo mbalimbali vya habari kutoka sehemu tofauti za dunia. Pia mtandao unipa uwezo wa kuchambua na kulinganisha habari haraka jambo ambalo si raisi kufanya kwa gazeti la karatasi. Hata hivyo gazeti la karatasi pia lina faida kama vile uraisisha kusoma bila kuumia macho kutokana na screen na linaisia utamaduni na tamaduni za kila siku Lakini kwa upande wangu mtandao ni raisi haraka na linafanya nipate taarifa nyingi kwa muda mfupi Hivyo ndicho ninachopendelea zaidi.

Napanga malengo ya kila mwezi kazini kwa utaratibu ulio makini na kuhakikisha ninafanikisha kazi zangu kwa ufanisi. Kwanza huwanza kwa kufikiria majukumu yote muhimu ambayo yanahitaji kufanywa ndani ya mwezi huo. Kisha huorodhesha malengo yangu kwa kipaumbele. Yaani ni lipi lazima lifanyike kwanza na ni lipi linaweza kusubiri kidogo. Baada ya hapo, huunda mpangilio wa kazi unaoeleza hatua kwa hatua jinsi ya kufanikisha kila lengo. Mara nyingi pia huweka vigezo vya kupima mafanikio kama tarehe maalumu kukamilisha sehemu fulani ya kazi au kiwango cha matokeo ninayotarajia. Katika mapangilio huu, hujumuisha pia muda wa mapumziko na uhakika wa kurekebisha mipango ikiwa jambo lisikuenda kama nilivyotarajia. Kwa njia hii, malengo ya mwezi yanawekwa kwa uwazi na nidhamu na nikunisaidia kubaki na umakini kufanikisha kazi kwa wakati na kuona maendeleo yangu ya kila wiki.

Mfatiliaji wangu wa television ya ni National Geographic kwa sababu napenda kuana programu zinazosiana na science asili na historia programu za Nat Geo hunipa maarifa mapya kuhusu dunia wanyama na tamaduni za watu mbalimbali. Huku pia nikifurahiya picha na videos za kuvutia za mazingira na maisha ya wanyama. Zaidi ya hayo, mfatiliaji huyu hunifundisha kuzingatia uhifathi wa mazingira na kuthamini uzuri wa dunia tulio nayo. Ingawa mara nyingi huangalia televisioni kwa borudani kama cinema au michezo najua ni chaguo langu la kwanza kwa sababu hunipa maarifa na msukumo wa kufikiria.

Ndiyo napenda kupanda milima kwa sababu ni shughuli inayonipa changamoto na furaha kubwa. Kupanda milima hunisaidia kuwa karibu na asili, kuona mandhari nzuri na kupata ya hewa safi. Pia hunipa nafasi ya kuimarisha mwili na akili kwani shughuli inahitaji nguvu, uvumilivu na mipango ya busara. Zaidi ya hayo, kila mara ninapofika kilele, ninajihisi fahari na furaha ya kipekee, kwani ni ushindi wa juhudi zangu binasi. Kupanda milima pia hunifundisha uvumilivu na nidhamu na umuhimu wa kupanga kila hatua kwa makini. Kwa hivyo, kwa upande wangu, kupanda milima si burudani tu bila pia ni njia kujijenga kiakili na kimwili.

Mboga ni nazopenda kulani pamoja ni spinach, karoti na brokoli. Napenda mboga hizi kwa sababu zinaladha nzuri na zenye afya na hutoa vitamini na madini muhimu kwa muili. Spinach usaidia nguvu za muili na macho. Karoti usaidia kuona vizuri na pia uleta latha tamu kwenye chakula. Na brokoli nzuri kwa afya na moyo na kukinga muilini. Zaidi ya latha na afya napenda mboga hizi pia kwa sababu zinaweza kupikwa kwa njia mbalimbali. Kuchemusha kukaangwa kidogo au kutumika kwenye saladi na kila njia utuwa latha tofauti na burudani katika kula Kwa kifupi mboga ni nazopenda ni zile zinazo nisaidia kwa afya yangu na pia kunipafuraha wakatu wa kula cha.

Napendelea mkate wa unga wa ngano wa kawaida mkate laini kidogo ni mzuri ambao unaweza kuliwa pekee yake na ukitumika na chakula kingine. Napenda mkate huu kwa sababu una ladha ya asili na ni rahisi kumeza na unaweza kufurahia kila wakati wa chakula bila kuwa mzito sana. Zaidi ya hilo, mara nyingi ninapenda pia mkate wa ngano mwewupe unaopikwa kwa uangalifu na kuwa na ukoko mzuri wa nje na unene unaofaa. Kwani hunipa hisia utulivu na furaha wakati wa kula. Kwa kifupi napendelea mkate inayokuwa na ladha nzuri laini kidogo na rahisi kumeza huku ikiniweka katika hali ya furaha na kuridhika.

Wakati ninapuitaji kustaree na penda kufanya mambo ya no nifanya ni jisikia tulivu na kupumzika. Mara nyingi uonza kwa kukaa na kukulala maali tulivu. Kisha kusikiliza mziki mzuri na kuangalia filamu niniopenda. Pia mara nyingi napenda kusoma kitabu kuchora au ata kutembea inje kwa hewa safi ili kuondoa mawazo na msongwa mawazo. Zaidi haya wakati mwingine kustaree kunaimanisha kutumia muda na marafiki au familia. Kuzunguza kucheka na kufraia wakati wapamoja baada ya shuguli hizi, ujisikia mchangamufu tulivu na tayari kukabiliana na shuguli za siku zijazo Kwa kifupi, kustarehea kwangu ni mchanganyiko kwa burudani utulivu na kumzika kiakili na kimwili.

Kueka afya yangu kuwa mzuri, inafuata mchanganyiko wa tabia nzuri ya kila siku. Kwanza napendelea kula chakula chenye, lishe bora, ikiwa ni pamoja na mboga, matunda, nafaka, a protini, huku nikiepuka vyakula venye mafuta na sukari nyingi. Pili, kufanya mazoezi kwa mara kwa mara kama kukimbia kuogelea au kufanya mazoezi ya nguvu ili kuimarisha mwili na kweka nguvu. Zaidi, ya lishe na mazoezi pia nahakikisha na pumzika vya kutosha kwanza usingizi mapema na kuepuka msongwa mawazo mara nyingi. Pia napendelea kunywa maji ya kutosha kila siku ili mwili usikose unyevu. Kueka afya nzuri kwangu ni mchanganyiko wa kula vyema kufanya mazoezi kupumzika na kudumisha mitindo ya maisha wa afya na usafi na wa akili wa mwili.

Ndiyo napenda kukimbia kwa sababu ni mazoezi ya nisaidia kuhimarisha afya ya mwili na akili. Kukimbia unifanya njisikie mwenye nguvu, kuniongeza pumzi na kupunguza msongo wa mawazo baada ya shuguliza kila siku. Pia unipa muda wakuwa peke yangu na kutafakari mambo ya mbalimbali asani na kukimbia asubui au jioni wakati wa hewa tulivu. Zaidi ya hayo kukimbia unifundisha nidhamu na uvumlivu kwani uitaji kujituma na kujipa malengo ya kila mara. Baada kukimbia ujisikia mchangamfu mwenye furaha na tayari kuendelea na majukumu yangu ya kila siku.